Leo ni siku ambayo niliwakilisha siku iyo iyo. Leo tutahakikisha tumefanya kitu fulani. Leo ni siku ya jambo mkamilifu. Leo.